Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya kahawa. Harufu hili ni nzuri sana zaidi na pia ladha yake. Na wakati ambapo ninahisi. Wakati ambayo nakumbuka nikihisi harufu hii ni wakati wa kwanza nikipika kahawa yangu jikoni. Na ni harufu naipenda sana. Inanituliza na kunichangamsha pia ninapoamka asubuhi na pia inanikumbusha wakati ambapo nilikuwa nafanya kazi kwa mkahawa moja na nilikuwa nafanya kazi ya barista ambayo ni ya kupika kahawa peke yake na pia nahisi vizuri sana na nahisi mchangamfu nikipata harufu hili.